Mazungumzo ambayo huwa yanatokea mara nyingi wakati tunaposubiri gari staji ni kama vile kuulizana kama kuna trafiki kwa barabara ambayo tutaweza kupitia, na pia kuuliza kama kunaweza kuwa na uwezekano, wa ile malipo ya gari kuwa yameapanda kupita kiwango, tunacholipa kwa kawaida. Mazungumzo zingine ni yale kama anga imebadilika na pengine kumeanza kunyesha maana wakati mwingi wakati kunanyesha na huwa trafiki inashikana na masongamano ya magari huwa inaenda kwa kiwango cha polepole ambapo inaweza kuchukua muda mwingi kusafiri kufika mahali ambapo unapoenda.

Muziki ninaopenda ni muziki wa nyimbo za injili. Kunao wanamuziki wa injili tofauti ninao wapenda kuwa sikiza. Kama wale wanaojita wapendwa muziki, pia napenda kusikiza sisi wainant, pia napenda kusikiza Nicole Simoli na muimbaji wa hapa nchini anaitwa Kambua. Hao ni wanamuziki wenye ninawafahamu kwa ukaribu na nyimbo zao nyingi huwa zina nitia moyo, maana huwa zina maneno ama zina ujumbe, unaotia moyo amani, furaha na pia kukupa mafani, kukupa. Imani ya hali ya juu kulingana na yale maneno wanayo imba yakilinganishwa na hadithi nyingi zilizo kwa biblia. Pia nyimbo zao hunifanya najihisi nina utulivu na amani moyoni ambayo huwa ni muhimu sana kwa maisha yangu na pia mawazo yangu.

Vitu vinavyonichekesha au watu wanaonichekesha mara nyingi ni wale waigizaji au wale vijana wa mtandaoni wanao tunaowaita content creators kwa kimombo kwa mfano wacha nianze na mwenye huniburudisha ama kunichekesha kabisa ni yule anaitwa njuguna Njugush ni amekuwa muigizaji wa miaka mingi na anatambulika sana hapa nchini kwetu kwa kuchekesha watu kwa vi na kutumbuiza watu kwa njia mbalimbali pia anakuwa naezasema njugush huwa analeta vipindi tofauti ambazo ameweza kujiekea sehemu yake kwa youtube, ako na sehemu nyingine kwa tiktok na pia facebook unaezampata pale pia. Ye hunichekesha sana maana vitu huwa anaonyesha ni kuiga tuseme ni kama kuiga vitu vya kila siku zenye zinaendelea hapa nchini yetu kwa mfano kwa viongozi wetu wanasiasa anaezawaiga kwa zile tabia zao na anatoa kitu ambacho kitakufanya ucheke na kufurahia maana huwa anabadilisha hata kwa mambo yaliyo magumu anayafanya kuwa rahisi. Naezasema kicheko ni muhimu sana kwa maisha yetu maana zinakufanya uondoe mawazo mengi inakufanya ufurahie na uwe na muda mzuri.

Mimi hujihisi nikiwa naheshimu ile subira ya mstarini sababu ama foleni. Sababu ni vizuri kuheshimu wenzako. Wakati unapata wenzako wamepiga foleni ama mstari wakisubiri kuhudumiwa mahali. Ni vizuri kutii na kuheshimu na kufuata ile amri ama sheria ambayo iliwekwa pale maana kila mtu ali ako na haraka kuenda mahali pengine lakini tukifanya kutoheshimiana na kupita ni kuonyesha hatujitambui na pia kuonyesha wale waliofika ama waliotutangulia na kupanga ule foleni ama ule mstari wao hawafai wewe ndio unawafaa kuliko wao na hiyo ni makosa yenye huwa inafanyika mara kwa mara unaezapata watu wamekupata umepata tu umepanga foleni ama mstari mkisubiri kuhudumiwa na waonaona hao ndio wanafaa kuwaliko wanapita tu na wanaenda mpaka pale mbele kuhudumiwa kabla ya wale waliofika mbele yao kwa hivyo mimi huona ni vizuri, mtu aheshimu wenzake na ili tuweze kuishi kwa amani na upendo kila mahali tunapofanya kazi ama kila mali tunapopatana kwa huu ulimwengu.

Ndiyo, mimi hupiga kura, maana mimi ni mzalendo ni mwenye, mimi naamini kwamba. Kura yangu ni haki yangu, na maoni yangu ni ya muhimu kwa kila kiongozi ambaye tunachagua hapa nchini mwetu. Kwa hivo, wakati ninapo jitenga na kujihusisha na upigaji kura, hapo nitakuwa sijipi nafasi ya kuwa na msemo ama sauti ya kiongozi anaye ni anaye ni ongoza kwa wakati ule. Kwa hivyo kwa maoni yangu mimi nasema hii ingekua sharti ama jukumu la kila mtu akuwe na kura na ajihusishe kwa upigaji wa kura kwa kufanya hivyo tunaweza kuchagua wa viongozi ambao wana jukumu ama viongozi wenye tunaimani na wao na wenye wanaendeleza nchi yetu mbele si kuchagua tu sababu mtu amekuhonga ama mtu ni wa kutoka kabila lako ama kutoka kwa familia yako.

Shikamo na marahaba, ni salamu zilizo tumiwa sana sana enzi zile za kitambo, lakini ukitembelea pande za pwani, tunapata bado wao wanaendeleza hizo salamu. Ni salamu za heshima kwa wakubwa wetu kuonyesha tunawaheshimu wakati tunawaamkuwa vile. Kwa mfano ninapotaka kumsalimia au kuamkuwa mamangu mzazi ama mtu aliye wa umri mkubwa kunishinda huwa na msalimu nikimu kwa kumwambia shikamo nae ananijibu marahaba kwa wakati huu ama upande wa mjini, ni ngumu sana kupata zile salamu, maana vijana wanatumia njia zingine za kisasa zenye wanatumia kusalimiana. Kwa mfano, utapata sana wakisalimiana na salamu kama mambo au sasa ama ukoje. Lakini ni vigumu sana kupata vijana wa umri mdogo wakisalimiana na salamu za shikamoo na marahaba.

Kwa kawaida, unapopata familia mbili, zenye unapopata familia wakati wazazi wawili, wakona luga tofauti, hapo huwanga ni changamoto kwa wazazi, maana watoto sana sana huwa wanaegemea pande moja kushika ile luga kama sana sana ya mama, maana mama mzazi ndiyo wanatangamana na yeyr pale nyumbani kwa uraisi ukilinganisha na baba. Kwa mfano, kwetu tulishika luga ya mama, ndiyo tuliishika kwa undani, ilinganisha na luga ya baba yangu, maana walikuwa wanazungumza luga mbili tofauti. Lakini kulikuwa na ile daraja ambao ni Kiswahili, ambapo wakati wazazi wote walipokuwa nyumbani, sisi tulizingatia kuzungumza Kiswahili, maana hicho ndio kilikuwa kinaeleweka na pande zote mbili. Lakini kwa kawaida watoto sana sana hushika ile luga ya mama yao, msana ndiye aliye kuwa huanga nyumbani kwa muda mrefu na ndio anakuwa na wale watoto wanapokuwa kutoka wakiwa wadogo, hadi wanapokuwa wakubwa. Pia baba huwa lakini mara mingi baba huwa anaenda haezi kuwasiliana sana na watoto ukilinganisha na mama mzazi.

Wakimbiaji wanaokimbia nchini yetu ni wa hodari sana. Kenya ama nchi yangu inajulikana kwa kuleta wakimbiaji wa mbio za mbali na pia zile mbio wafupi wote tumejikimu na tumejiendeleza kwa hali ya juu tukilinganishwa na nchi zote hapa Afrika. Kwa michezo mingi yenye imekua ikiendelea kwa mfano ile imekua ya Commonwealth tumeweza kuwa namba mbili duniani kote nchi iliyo tushinda ilikuwa tu United States ama Marekani ambao ndio waliongoza wakawa nambari ya kwanza tuko na yule kijana shupavu ambaye anakimbilia mita mia moja anayeitwa Ferdinand Omanyalana yeye amekua akivuma sana na niyeye mkimbiaji wa kasi zaidi Afrika nzima. Tunafuatiliwa na wasichana wetu wenye wamekuwa wakivuma sana kwa mbio za mita elfu tano na mita elfu kumi akiwa Faith Kipyegon ambaye ameshikilia rekodi kutoka mwaka jana na pia mwaka huu amekua tu ndiye ana anayevuma kwa hio mbio ya kilomita tano na kwa kilomita kumi kuna ya anaye itwa Beatrice ambaye amepumzika kwa huu mwaka lakini rekodi yake bado inadumu hadi mwaka huu hakuna aliyefuzu kumuondoa kwa ile rekodi yake kwa hivyo nikiongelea upande wa wanaume nao kunao wenye wamekua wakivuma sana kama ile mbio ya mita mia nane tunaye kijana pale ambaye amekua akidumu kwa muda wa miaka kama mitatu hivi na ametuletea sifa yu tele hapa nchini kwetu kwa hivo, neweza sema Kenya ni wahodari sana kwa michezo ya mbioni duniani nzima.

Soko kuu ninaloenda lenye mimi hupata matunda na vyakula mboga na kila kitu tu chenye ningehitaji kupikia jikoni mwangu ni soko kuu ninaloitwa githurai. Hili soko liko na kila aina ya vyakula ambavyo ungependa kutumia pale nyumbani. Bei yake pia si mbaya ukilinganisha na zile soko zingine ambazo na zijua kama zile za ile ya gikomba ama kiamako. Zile huwa ziko na bei za juu ukilinganisha na ile ya githurai. Kwa hivo, ningesema soko hile imenivutia kwa njia nyingi, maana si soko tu ya chakula, bali unaeza pata acha, kuna upande wa kando ambao unaeza pata manguo viatu, ata begi za watoto za shule, kwa ujumla akuna kitu unaeza kosa pale iyo soko ya githurai na imevuma na kujulikana mjini kote Nairobi.

Michezo yenye napenda kuhudhuria ama kutazama ni ile ya olimpiki. Michezo tofauti tu yenye huwa inaendelea kwa olimpiki ambazo huwa zinakuja baada ya miaka mitano ya kila mwaka. Olimpiki ni mchezo yenye, huwa inaburudisha sana na huwa inavutia maana unapatanga nchi nyingi sana hutoka tabaka mbalimbali, kuja kuhudhuria ile michezo na yale mashindano huwa yanatia fori sana, maana kila nchi inataka kufuzu na iwe hodari kwa ile mchezo ya olimpiki yenye mimi huwa nafuatilia sana ni kama zile mbio za wale wakimbiaji wa mita mia moja zote ukilinganisha za wasichana na wavulana zote huwa zinanivutia sana. Na kwa nchi yangu, kuna wale wenye wanajua kuzikimbia sana zile mbio ndefu za kama kilomita kumi ama mia tano. Kuna zile za kilomita kumi ama elfu tano zenye zinakimbiwa sana na wanariadha wa nchini hapa kenya hizo ndio huwa nazingatia pia, usisahau zile za mita, mia nane, na pia mita mia moja, ambazo tumekuwa tukizifuzu kwa miaka miwili iliyopita, tumekuwa tukibobea na kupata wanariadha, ambao wamekuwa wakishinda medali za dhahabu.

Kwa kawaida kwangu nyumbani, kuna nafasi ya zote mbili, ugali na pia wali. Lakini kwa zote mbili kunayo yeye tunaandaa zaidi kuliko nyingine ambayo ni ugali ugali tunaupika sana kwa sababu ndiyo tuna mboga nyingi, zenye zinaandamana ama tunaweza kuzitayarisha ula pamoja na ugali. Ugali kunaweza sema pia ndiyo rahisi kuandaa na pia matayarishaji yake ni ya mazoea ambayo hatuoni yakiwa na matatizo sana ukilinganisha na wali ugali tunaweza kula na mboga, pamoja na kuku, ugali tunaweza kula na mboga za kienyeji, pamoja na mayai, ugali tuneza kula pamoja na samaki ama omena ambayo watoto wangu wanaipenda sana, ugali pia tunaweza kula na kuku au na maziwa mala. Kwa hivyo, ukilinganisha wali na ugali, unapendelea ugali maana, una njia nyingi tofauti ambazo unaweza andaa ugali na mnafurahia nyinyi wote nyumbani.

Mimi hupenda kusafisha nyumba yangu nikitumia duster ambayo ni ya kuinama na kukua sakafu ili ingare vinavyofaa. Mimi hupenda kuosha na maji ya sabuni kwanza ili kusugua kila kona ya nyumba yangu ili inanukia vizuri na kuondoa madoadoa yoyote yaliyokwama pale ya uchafu. Pia mimi hupenda kuosha nyumba yangu siku za jimamosi baada ya kufanya usafi wa vyombo, jikoni, kungarisha sufuria zote na kufua nguo za watoto kuosha viatu na nimalizie na kuosha nyumba kuhakikisha kila kona ya nyumba yangu ni safi na imengara vinavyofaa.